Asanti kwa kuuliza, kwa kweli mi nafuraha kusema kwamba nimekamilisha mradi mkuu ambao tulikuwa tunauendelesha kwa miezi kadhaa. Tulifanikiwa kufanya kwa miaka--, wakati na ndani ya bajeti na tayari tumepokea maoni mazuri kutoka kwa wateja. Kwa upande wa kibinafsi nimejisikia imenifunza sana, na nimepata ujuzi mpya wa kusimamia miradi mikubwa.

Kwa kweli, naipenda All Blacks ya New Zealand, si kwa mchezo tu wao wa kuvutia mbali pia kwa utamaduni wao wa kipekee. Haka wanayocheza kabla ya kila mechi inaonyesha uhodari na roho ya timu inayowakilishia pamoja. Ni timu inayocheza kwa nidhamu na maarufu wa kimataifa unaostahili heshima.

Ndiyo ninavaa miwani na mara nyingi nasahau kuwa nimevaa. Kwa kweli nina kipawa cha kukosa kukumbuka ninaiweka wapi mara nyingi huishia kwa kichwani mwangu au kwenye kitabu nilicho kisoma. Na ndiyo nimesahau, nimewahi kutafuta kwa dakika mzima nikivaa tu lakini pia nimezoa sana kukua navyo. Bila miwani dunia inakaa ni kama picha ilio pinduliwa. Huwa sipindi mtuwa nipige ficha nikiwe sinamiwani kwa sababu ujinsi ni nando cha mozo miacho na nifanya nionekane kama ninaswali muhimu sana ya kufanyo utafiti.

Kwa maradhi mzuri huwa siendi hospitali mara nyingi, labda mara moja au mbili kwa mwaka kwa ajili ya uchunguzi kwa mara tu nasema kwa bahati nzuri. Kwa sababa naamini ni hena kupata huduma kwa afya wakati unahitaji. Lakini kumbuka siku zote nikiwa na marufu ya dawa au kujikuta mandishini kwa afya. Hunikumbusha namna umuhimu kujishugulisha na afya yangu. Hata kama ni kama kupumzika mlo mzuri au kuepuka kujisumbua. Afya ni kitu tunachochukulia mara nyingi hadi tukikikosa.

Simu yangu ya mkononi ni na siyo kwa sababu ya utandio au michezo mbali kwa sababu inakuwa na maelezo ya watu wote nikikosa ningesahau siku kuzaliwa namba ya simu. Au nahitaji majina ya watu ya pili mwaliko wa kumbukumbu picha za watu wangu. La tatu msaada wa kusafiri, Google Maps peke yake ni rafiki ya mwaminifu anayeniongoza njiani lakini kwa ukweli mzuri, nimejaribu kujiepusha nayo kwa masaa machache kila siku ili kukumbuka kuwa binafsi ya mimi ni binadamu si kiendeshi cha simu.

Kwa kukadiliana nasema takribani masaa nne kwa siku. Lakini hutofautishana kulinganisha na siku. Siku za kazi muda wangu mtandaoni huwa umefungamana na kazi, barua pepe na utafiti. Mara nyingi hata hapa usahau kwa mtandaoni au maana ya halisi ni kazi tu. Lakini siku za wikendi najaribu kupunguza sana. Uza Instagram Twitter Nikiwa naangalia ujumbe kwa WhatsApp Au YouTube ama video fupi fupi za burudani.

Ubalozini wa mulima kilimanjaro wakati wa mapambaziko ya jua. Nilikuwa kwenye kilele cha uhuru peak asubui baridi kali. Lakini giza lilianza kupasuka pole pole. Giza lilitanzazika na rangi ya chungwa na zambarao. Kisha jua likaonekana kwenye upeo wa mawingu yalio chini yetu. Machozi yalinianza kwa ihari, kilima cha barafu kilimetameta kwa mwanga wa athabu na mawingu yote yalikuwa kama bahari nyeuipe iliochomoa moto. Tulijisikia ni kama tumefika pa mungu. Mahali pasipo na kilele, pasipo na haraka na ulimwengu wote ulivyo baki ukiwa na amani na uzuri wa kihistoria.

Ndiyo natumia ufumo wa usalama wa vidole kwenye siku yangu na kwa kweli nimekuwa nikikipenda zaidi kuliko nilitarajia. Kwanza nilikuwa na wasiwasi kidogo. Je vidole vyangu vitakubali kila mara. Itanikumbusha shape yangu lakini baada ya kuitumia nimegundua urahisi wake wa kipekee. Kuna kitu cha kufurahisha unapohisi kugonga kidole kidole gumba na kufunga mara moja inahisi kama mimi. Na simu yangu tuna siri tunavyoshiriki. Na wakati mwingine inanikumbusha alama za vidole vyangu za pekee vinavyoonekana ramani ndogo ya milima na mabonde ambayo haimiliki mtu mwingine yeyote duniani. Pia inasaidia kwa dharura kama simu iko chini ya kitanda au simu au mkononi mwangu na mikono nyeusi ya unga ya kutengeneza chapati inahitaji neno la siri tena. Lakini bado nina kicheleo cha kihistoria nikikosa kuwa natumia nenosiri kwa nyuma kwa maana hata teknolojia ikikataa kutambua vidole vyangu. Bado nina ufunguo wa kutumia mlango wa simu.

Kwa kweli sipigi picha mara nyingi kama watu wengine labda mara moja au mbili kwa wiki lakini ninapopiga picha huwa nafikiria sana mkomo wa picha. Mara nyingi sipigi picha za kiburudani mbali za mambo madogo yanayopotea haraka Tawam, mwangaza wa jua unapounguza au wakati wa alfajiri, tabasamu la mama, unapomshika mkono ghafla, giza la kiota, cha ndege, nilioukuta msituni. Pia ninatabia ya kukosa picha muhimu kwa sababu ninaamua kushiriki kwenye macho tu. Mara nyingine nasema hii picha nitaikumbuka kwa moyo wangu halafu nikaisahau baidae. Lakini kwa upande mwingine picha nilivopiga unitunza hisia zangu za wakati huo na kila ninapotazama tena unirudisha kwenye wakati huo kwa nguvu ya kushangaa. Kwa hivo ingawa sipigi picha kila siku dhamani za zile ninazopiga ni kubwa kwangu mno.

Kwanza napata motisha pale na hisi na changamka na kazini yangu hasa wakati inayohusu naona suluhu yangu inaweza kufurahisisha maisha ya mtu mwingine. Hata kidogo kuna furaha isio elezezeka unapo pokea ujumbe wa asante umenisaidia sana. Pili napenda kujisiki kuwa ni nindelea kukua na ujuzi na kielimu. Kila ni napo jifunza kitu umpia au kutatua tatizo ngumu. Na hisi kama ni mibunja kizuizi ndani yangu na huo mwendo wa kujiuwa kujiuwa waji unipangubu zaidi. Mwisho nafikiria malengo yangu ya badaye kila kazi ninayo fanya leo inaona ni hatua ya kuharibu ndoto zangu. Hata kama ni kuweka mbao ndogo kama jamii yangu kujenga maisha bora kwa wale wanao nipenda.

Chenye rangi ya asali ndiyo kinywaji changu cha asubuhi na siyo kwa ajili ya kipepeo mbali kwa sababu ya za kina zaidi kwanza harufu yake inanisimamisha na kunifanya nijisikie kama mwanadamu halisi kabla ya kumilikiwa na maandilizi ya siku huwa siezi kukubali mazungumzo yoyote kabla ya kumaliza kikombe changu cha kwanza na mwenzangu anajua hilo wazi.

Kwa kweli, maramoja kwa wiki ndiyo ratiba ya kufuwa. Hasa jumapili usiku. Kuna kitu kinacho nifuraisi kuhusu kumaliza wiki kwa nguo safi zinazo inama vizuri. Ninatayarisha kuanza wiki mpya kwa harufu mzuri. Lakini kwa ukweli mwengine ni kwamba mashati ya ndani na soksi hu nifuwe maramoja tu. Lakini suruari na guo za nje huwa zanikumbatia hadi zinapokuwa na ushahidi wa maisha halisi.

Uweza wa kusema na kuelewa lugha zote za wanyama fikiria tu. Kuingia kwenye mazungumzo na paka wangu na kumuuliza kwa nini unapiga vitu mezani usiku. Kumhoji mbwa, jirani. Unaona nini ukikimbiza mke wako kwenye mwamba? Au kusikiliza ndege. Anaeka kwenye dirisha akiniambia habari za jioni anazozitoka kwenye safari yake. Kwa upande mwingine kuwa nafikiria pia uwezo wa kukarili vitabu vyote kwa kuziguza tu. Ingekua rahisi sana kwenye mtiani lakini uwezo wa kuongea na wanyama unanivutia zaidi kwa sababu ungekua unaelewa wetu kuhusu ulimwengu tunaoishi pamoja.

Ninapenda wali na ugali, lakini ugali ndiyo nyumba ya kupumzika yangu. Kuna wakati ugali, wakati nahisi njaa kubwa na nataka kula kwa ustadi, kwa kutumia ule mkono wa kuonja, kwa ustadi na kushika mboga au nyama. Usiku wa baridi, sahani ya ugali moto na mchuzi mzuri, hunifanya nijisikie kama nimekumbatiwa na chakula. Na kuna wakati wa wali, nikitaka kula kitu chochote nyororo, wali huwa chakula cha haraka.

Ninapenda kuenda madukani jumapili asubuhi hasa kabla ya mahekalu kumalizika. Kuna amani ya pekee dukani wakati huo. Hakuna folleni, wateja wachache na wenye duka hua na tabasamu la kupumzika. Pia napenda kufanya manunuzi yangu usiku wa juma nne kwa sababu nikiwa na nja huwa nanunua kitu chochote ambacho kita nifurahisha. Lakini ukweli mwingine sipendi kwenye ni madukani ikibidi niende peke yangu. Huwa naona ni rahisi zaidi kukaa nyumbani na kuagiza mtandaoni.

Kwanza napenda ukaribu wa watu. Kila nikitembea najua watu. Mama Amina anayeuza viyazi karibu naduka la Abdul na majirani wanaye kukaribisha kwa chai bila kukaribia. Kuna hisia ya jamii ambayo inafanya ujisikie usalama na umelindwa. Pia napenda kelele za maisha. Kuna sauti za watoto wakicheza mpila jioni, sauti ya mkokoteni unapo sukumwa na mzee Juma. Na arufu za chips mzima zinazonusia jijini, lakini zaidi ya yote ni kuhisi kuwa mtaa huu ni nyumba yangu. Kila njia, kila ukuta na kila uso unahadithi. Na si ya hadithi tu, zimefanya niwe mimi.